Laa, sipendi kuvaa kofia. Mimi na kofia hapana. Napenda tu nyeleangu ikiwa inaonekana ama imeachiliwa. Sipendi kuloa jasho. Kofia, kofia linafanya mtu hata anuke kichwa. Najua wakati uchafu na jasho linakutana. Vyote viliwili vina nuka. Kwa hivo, mi sipendi kuvaa kofia. Nataka tu nyeleangu ionekane vizuri.

Sijawai enda katika sinema yoyote, lakini ningetaka kuenda. Unajua sinema inahitaji pesa, na mimi kwa sasa sina pesa bado, lakini nikipata pesa, nitaenda kwa hizo sinema. Nataka pia nikikuwa mkubwa, nikimaliza masomo, nikifanya, nikipata kazi, nipate pesa, nitachukua watoto wangu kwenye sinema. Wafanye vitu ambavyo mimi sikuweza kufanya kwa kuwa hakukuwa na pesa. Naam, sajai enda sinema.

Mimi hupenda kusoma vitabu vya historia. Nataka tu kujua vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika nyakati zile, nyakati za kitambo. Najua kwa sasa vitu mingi, vitu vingi vimebadilika. Kwa hivo, kwa hivo nahitaji tu kujua mambo ambayo yalikuwa yanaendelea katika enzi zile. Mimi niko tu, niko tu na huo, huo uthamani wa kujua vitu vya kitambo. Nataka kujua vitu vilikuwa vinafanywa aje. Naam, napenda tu vitabu vya kihistoria.

Kuku, tunafuga kuku nyumbani. Kuku wana manufaa mengi. Tunaweza pata mayai kutoka kwa kuku. Nyama yenyewe. Tunaweza pata mbolea kutoka kwa kinyesi. Naam kuku, kuku ni rahisi kushugulikia si ngumu. Ingawa inachangamoto nyingi, lakini kuku ina faida nyingi. Naam kufuga kuku sana sana ndizo ndizo ndege ambazo zinafugwa huko nyumbani.

Laa, sijai nunua tikiti za tukio lolote. Mimi huenda kwa sherehe ambazo zimeandaliwa na watu hapa tu wa karibu ambazo huitaji kulipa chochote. Sijai nunua tikiti za tukio lolote kwa kuwa kipesa kifedha pia siko sawa na naona pia heri nitumie hizo pesa kununua chakula kuliko kununua tikiti. Kwa hivo mimi huenda hizo sherehe ambazo ama hayo matukio ambayo ya naandaliwa na watu tu wa karibu.

Huwa napanga kazi zangu kwa kuandika matukio ya hiyo siku. Alafu kila tukio nalipa wakati wake. Lazima tukio fulani ilifanywe kwa saa fulani. Naam. Kazi zangu zote huwa naziandika kwa kitabu. Na lazima nifuate huo huo mtindo mpaka mwisho. Kwa hivyo naam, naandikanga tu chini. Na napea kila tukio masaa yake ya kufanywa. Na lazima nizingatie masaa hayo.

Nam, mihutumia simu kwa masaa matano ama sita kwa siku. Nam, nam, mihupenda sana kusoma. Kwa hivo, programu yeyote inayo husu masomo miu tumia. Kuna YouTube, kuna PDF reader. Nam, hiyo mitandao tu, hizo programu tu. Nam, na simu ya kwanza nilio kuwa nae ni wiko. Lakini sasa nina, nina opo. Nam.

Mi hucheza na marafiki zangu. Hapa shuleni nina marafiki waina tofauti tofauti. Kuna wasichana wakuenda huko nje, kukuwenda kuogelea, kukula. Alafu kuna hawa wanaume ambao si huenda kupanda milima, kuongea tu. Na maramingi mi hucheza na marafiki zangu, wananipa tu furaha.

Mimi hupenda harufu ya matunda. Matunda tofauti tofauti. Ndizi, maembe, mananasi, mapera. Napenda tu harufu ya matunda. Hata ukiangalia pafium zangu ambazo nazitumia. Huwa natafuta pafium ambazo ni za matunda. Mananasi, huwa na nunua za mananasi. Mafuta yote ya kujipaka. Huwananunua mafuta ambayo ya na matunda. Lazima ya kuwe na matunda ndani yake na kuna tu vile matunda yanavutia yananukia vizuri. Yanampa mtu hata ujasiri wa kutembea. Kuna hizi, kuna haya mafuta ambayo unaweza tumia. Alafu bado usikie, unanuka jasho. Lakini, lakini haya mafuta ambayo mimi hutumia yenye matunda, harufu ya matunda. Huwa, huwa yanakaa kwa mwili sana. Kwa hivo, mimi harufu ya matunda hunifuraisha. Chochote kila mbacho ni nacho, lazima kiwe na matunda.

Hilo linategemea na jinsi siku imeenda. Lakini wakati mwingi mimi huoga mara moja kwa siku. Suezi pita maramoja. Kwa kuwa mwili wangu pia, ni kioga ama maji yoyote, maji baridi ama maji fufutende. Kwa lazima nianze kukohoa. Kuna tu vile mwili wangu hauendani na baridi yoyote. Kwa hivyo mara moja tu kwa siku. Naoga tu mara moja kwa siku.

Ningependa kuambia mtu mwingine ajipende. Jipende jinsi ulivyo. Hakuna mtu ambaye atakupenda kuliko jinsi unavyojipenda. Kwa hivyo kila kitu ufanyacho, jieke wa kwanza, kuwa wa kwanza. Mimi sikuwa najieka wa kwanza mwaka uliopita. Lakini huu mwaka, nataka niwe pekee yangu katika mwendo wa maisha, nataka nifanya mambo mingi pekee yangu. Kwa kuwa nimeona nilikuwa napatia watu nguvu mingi kuliko jinsi ambavyo mimi najishughulikia. Nilikuwa nashugulikia watu wengine sana. Na sasa mimi sahi nataka tu, nijishughulikie, nione niko sawa, angalau hata ninone kidogo. Nilikonda pia kwa kuwa nikuwa najisumbua na mambo mengi. Nashughulikia watu ambao hawanishugulikii. Nalisha watu ambao hawanilishi. Lakini sasa nataka kuambia mtu mwingine ajipende. Jipende kakangu, jipende dadangu, jipende jinsi ulivyo. Jipende wewe mwenyewe, hakuna mtu ambaya atakupenda jinsi unavyojipenda. Na kwa kila kitu, kila mtu ataamua ajichukue yeye mwenyewe. Unaeza kuwa unajali mtu mwingine, lakini huyo mtu mwingine anaeza kuwa yeye, anajiona tu anajipenda yeye, hapendi hata vitu ambavyo unafanya, ingawa wewe unaona unafanya wema. Kwa hivo, jipende jinsi ulivyo, zingatia afya yako, zingatia vyakula vyako, zingatia jinsi unavyovaa, jirembeshe, enda ukatembee huko nje, sikia ukiwa sawa. Jieke wa kwanza, angalau pia uweze kuwa na uwezo wa kufikiria mambo mapya kuona mambo mengine. Jieke wa kwanza.